Mafunzo ingependa kupata kazini ni yale yatakayo niwezesha kuongeza ujuzi wangu wa kitaaluma na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na namna bora ya kutekeleza majukumu yangu. Matumizi sahii ya vifaa na teknolojia za kisasa zinazotumika kazini pamoja na mafunzo ya kuboresha mawasiliano na ushirikiano kati ya wafanyi kazi. Vile vile, ningependa kupata mafunzo ya nidhamu kazini usimamizi wamuda na namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali ili niweze kuchangia kifamilia katika maendeleo ya taasisi au kampuni ninayofanyia kazi.

Kwa siku, ninajitahidi kunywa maji ya kutosha ilikuuweka mwili wangu katika hali nzuri kiafya. Kwa wastani, ninakunywa kati ya lita moja na nusu hadi lita mbili za maji kwa siku. Kulingana na shuguli, ninazofanya na hali ya hewa. Ikiwa nafanya kazi nzito au hali ya hewa ni ya joto, huongeza kiwango cha maji ninayokunywa ilikuepuka ukungufu wa maji mwilini.

Ujuzi ni nao hitaji kuimarisha ni ule utakao nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kujiendeleza kita aluma. Kwanza na hitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine vizuri na kushirikiana kwa mafanikio na wenzangu kazini.

Ndio, napenda kuimba kwa sababu kunanipa furaha na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba hunifanya nijisikie huru na kuniongezea kujiamini hasa ninapokuwa peke yangu au nikiwa na watu ninaowazoea. Pia ninaona kuimba kama njia ya kujieleza na kuburudisha na wakati mwingine kunisaidia kuboresha hali yangu ya kihisia.

Ninapokutana na mabadiliko kazini na yakabili kwa mtazamo chanya na utayari wa kujifunza mambo mapya. Kwanza hujitahidi kuelewa sababu za mabadiliko hayo na jinsi ya navyohusiana na malengo ya kazi au taasisi. Pia huwa tayari kupokea maelezo na ushauri kutoka kwa wasimamizi na wenzangu ili mijiboreshe.

Kuhusu swala la kuvaa vipuli, nina mtazamo wa kati. Napenda kuvaa vipuli kwa kiasi, hasa vinapokuwa, vinaendana na mavazi ninayovaa na mazingira niliopo. Huona vipuli kama sehemu ya kujipamba na kujionyesha kwa heshima, lakini pia huzingatia maadili, tamaduni na kanuni za mahali nilipo, hususan kazini.

Kuhusu mkate, napenda aina zinazoleta ladha nzuri na zinazo endana na lishe yangu. Kwa kawaida, napendelea mikate isiyo na sukari nyingi na yenye nyuzi za chakula kama vile mkate wangano nzima kwa sababu hutoa nguvu na kunisaidia kuwa na afya nzuri.

Ningependa kutembelea nchi ambayo ina historia na tamaduni tajiri kama vile Kenya. Ningependa kutembelea ili, nijifunze kuhusu utamaduni wake, mila na desturi za watu wake pamoja na kuona vivutio vya asili kama hifadhi za wanyama na mandhari ya kuvutia. Pia ningependa kuonja vyakula vyao vya asili na kujifunza namna watu wanavyoishi katika mazingira tofauti.

Kimsingi, napenda kutumia wi-fi pale inapopatikana kwa sababu niya garama na fuu na mara nyingi inatoa mtandao dhabiti na waharaka. Hata hivyo, ninatumia data za simu wakati wi-fi haipatikani au ninapohama mahali ambapo si rahisi kuunganisha na wi-fi. Hiu nisaidia kubaki na mtandao daima. Hasa kwa kufanya kazi.